Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana na ninayehisi huru kuwa mimi bila kujifanya. Ni rafiki ambaye yuko tayari kunisikiliza wakati wa furaha na huzuni na hunipa ushauri wa kweli hata kama wakati mwingine ni mgumu kusikia. Kile kinacho mtofautisha ni uaminifu na uthabiti wake.

Nina pendelea joto kuliko baridi. Joto hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi. Na pia ni rahisi kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu mkubwa. Mazingira ya joto hunipa hali ya utulivu na faraja. Hasa asubuhi na jioni. Kwa upande mwingine, baridi kali wakati mwingine, upunguza ari ya kufanya kazi na kuhitaji maandalizi mengi zaidi.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi. Muziki wa jadi hubeba utamaduni, historia na maadili ya jamii. Unanifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi ya jamii na kutambua jinsi maisha ya zamani yalivyokuwa. Pia napenda jinsi muziki wa jadi unavyotumia ala halisi na midundo ya asili. Ambayo hutuliza akili na kuleta hisia ya umoja.

Weekend zangu kwa kawaida nazitumia kwa kupumzika na kujipanga upya baada ya wiki ya kazi au masomo. Napenda kuanza kwa kutenga muda wa utulivu, kusikiliza muziki au kusoma vitu vinavyo niongezea maarifa.

Ndiyo, nimewahi kuenda mwonyesho ya sana, na yamekua uzoefu wa kuvutia sana mwonyesho ya sana hunipa fursa ya kuona ubunifu wa wasani tofauti na kuelewa ujumbe wanaojaribu kuwasilisha kupitia michoro, vinyago, picha au kazi za mikono.

Kwa kawaida, nakaa hadi usiku wa saa nne hadi saa tano. Napenda kulala mapema kiasi ili nipate usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu kwa shughuli zangu inayofuata. Hata hivyo kuna nyakati chache ambapo naweza kukaa hadi usiku sana. Sasa kama kuna jambo muhimu la kumalizia au kitu cha kujifunza, lakini kwa jumla kupumzika vizuri ni kipao mbele changu.

Ndio napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa jinsi jamii zilivyokuwa, changamoto walizopitia na maamuzi yaliyounda dunia ya leo. Kwa kujifunza yaliyopita, napata maarifa yanayo nisaidia kuepuka makosa yale yale na kuthamini maendeleo yaliyo patikana.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani, hufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na mazingira mazuri ya kuzingatia majukumu yangu bila kelele nyingi pia hunisaidia kupanga muda wangu vizuri kwa sababu linaweza kuchanganya kazi na majukumu mengine ya nyumba kwa urahisi.

Kila jioni baada ya kulala kidogo na kuamka mimi huanza kwa kuosha uso na kujitayarisha upya. Baada ya hapo huangalia kama kuna kazi ndogo za nyumbani za kufanya kama kusafisha kupanga vitu au kusaidia wengine nyumbani.

Mafanikiyo ya kibinafsi, ninayothamini zaidi kazini ni uwezo wangu wa kutekeleza majukumu kwa uwaminifu na kwa wakati uliopangwa. Ninajivunia pale ninapoweza kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana vizuri na wenzangu na kufanikisha malengo ya kazi bila usimamizi wakaribu.

Napenda rangi ya ukuta wa chumbani iwe ya rangi tulivu kama blue, nyepesi, krimu au kijivu chepesi. Napendelea rangi hizi kwa sababu unipa utulivu wa mawazo na hunisaidia kupumzika vizuri. Pia rangi tulivu hufanya chumba kione kionekane kisafi, kipana na chenye manda mandhari ya kuvutia. Kwangu rangi ya ukuta wa chumbani ni muhimu kwa sababu inaathiri hali ya hewa ya usingizi na mapumziko ya mwili na akili.

Ninapo shughulika na muda wa mwisho, huwa na jitahidi kuutumia kwa njia yenye manufaa. Mara nyingi hutumia muda huo kupumzika ili kuupa mwili na akili nafasi ya kurejea nguvu. Pia kujishughulisha na kusoma vitabu au kupitia masomo ili kuongeza maarifa yangu.

Siku yangu ya leo inaenda vizuri sana. Nimepata muda wa kufanya majukumu yangu kwa utulivu na pia kujifunza mambo mapya. Ni siku yenye tija na nipo makini kuhakikisha kila kitu ninacho kifanya kinafanikiwa. Pia nimepata muda wa kupumzika kidogo na kujianda kwa shughuli zinazo fuata.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua na manukato. Ni harufu hii ninayoipenda. Ninapenda harufu hizi kwa sababu hunipa utulivu wa akili na hunifanya nijisikie, nikiwa nimeshughulikiwa vizuri. Pia harufu nzuri huongeza hali ya kujiamini na hufanya mazingira yawe ya furaha na yenye kustarehesha.

Kuongezeka uzalishaji wangu na panga ratiba yangu vizuri, nikiwa na kipaumbele cha kazi muhimu kwanza. Pia, naweka malengo ya kila siku na kuhakikisha na shughulika kazi ya hatua na hatua bila kuchanganyika.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ule unao husiana na teknolojia na ujasiri, ujasiria mali. Napenda kujifunza jinsi ya kutumia programu na zana za kisasa za kompyuta kuunda maudhui ya kidigitali na kuelewa jinsi ya kuendesha biashara kwa ufanisi.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni za starehe na zina nipa uhuru wa kutembea au kufanya shughuli mbalimbali kwa urahisi. Pia napenda nguo ambazo zina mwonekano nzuri na rangi zinazofaa kwa tukio husika kama vile sherehe, shule au kazi.

Kulinda mazingira, najitahidi kupunguza taka ninazozitengeneza na kuhakikisha ninazitupa. Mahali sahihi, pia napenda kutumia maji na umeme kwa uangalifu, ili kuepuka upotefu wa rasilimali. Mara nyingi ninapanda mimea au kushiriki katika shughuli za kuchangia urembo wa mazingira kama vile usafi wa jamii na upandaji miti.

Napanga kazi zangu kwa kunza na kuorodesha kazi zote muhimu ambazo zinaitaji kufanywa kisha napeana kipaumbele kazi muhimu zaidi au ambazo zinamuda wakumalizika haraka. Pia naweka ratiba ya muda wa kila kazi ili kuhakikisha sina kupoteza muda na kila jambo ilinafanyika kwa wakati wakati.

Wakati ninafurahi, najifurahisha kwa njia mbalimbali. Mara nyingi napenda kucheka na marafiki au familia, kwani kucheka pamoja kunanifanya nijisikie vizuri zaidi. Pia napenda kufanya shughuli. Ninazozipenda kama kusikiliza muziki, kutazama filamu au kucheza michezo kwani hufanya furaha yangu idumu zaidi.

Mandhari nzuri zaidi niliyoona ni yale ya asili yenye mazao, nchi na milima. Napenda hasa mandhari yenye anga safi. Upepo wa kawaida na sauti za wanyama au ndege. Mandhari kama haya hunifanya nijisikie utulivu na furaha na pia hunipa nguvu za kuzingatia maisha vizuri. Pia napenda mandhari ya jua likizama au kuchomoza kwani rangi zake na mwangaza hufanya mazingira yawe ya kupekee na ya kuvutia.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa siku, najitahidi kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili mwili na akili viweze kupumzika vizuri. Usingizi mzuri hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu. Kuzingatia kazi ya kazi zangu kwa ufanisi na kuwa na afya bora kwa ujumla.

Kumbukumbu ya kutisha niliyowahi kuwa nayo ni wakati nilipotea gizani usiku nikiwa njiani kurudi nyumbani. Kulikuwa kimya sana na kila sauti ndogo ilinifanya nihisi hofu zaidi. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu sikujua niko wapi hasa na mawazo mengi yalikuwa yakiniingia akilini.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli, wanaotimiza ahadi zao na wanaoheshimu mawazo na hisia za wengine. Pia napenda watu wenye moyo wa kusaidiana na wanaojali usawi wa jamii kwa sababu huleta mshikamano na amani.

Napendelea viatu vya starehe ambavyo ni rahisi kutembea navyo kwa muda mrefu bila kuchoka. Mara nyingi napenda viatu vya michezo au viatu vya kawaida kwa sababu vinaunga mguu vizuri na vinafaa kwa shughuli za kila siku.